Udhaifu wangu, ninavyoushughulikia kazini kwanza. Nikishaambiwa na mtu, nitaukubali. Kisha nitajaribu kutengeneza mazingira ili udhaifu wote usionekane ndio namna ambayo pekee huwa naushughulikia hivi udhaifu kazini.